Wikendi inakuja, unafanya nini siku ya Jumamosi? Labda niende sokoni kununua mahitaji ya nyumbani. Au ni pumzike tu nyumbani, nisome kitabu, nina kitabu kimoja sijasoma tangu wiki iliyopita. Familia wangesema tuende ziara kwa bibi, hatujamuona kwa muda. Hiyo ni wazo zuri. Tutachukua zawadi kidogo, labda matunda au mkate. Nadhani tutafurahia muda pamoja. Lakini naomba tupumzike pia. Tumekuwa na kazi nyingi. Nitawaza mpango mzuri, turidhike wote.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

Jee, niendeshe gari au nichukue basi? Gari linatatizo kidogo la mafuta, linakula sana. Basi ni rahisi na nafuu. Lakini leo ni na mizigo mingi nathani gari ni bora. Nitakwenda dukani kununua vitu vingi. Baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu alie mgonjwa. Nilazima nimpigie simu kwanza, niangalie kama yuko nyumbani. Ninahitaji pia kununua dawa kutoka farmasi. Mipango mingi leo, lazima nijipange vizuri. Hebu niandike urodha, nisikose hau kitu chochote.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

Ndiyo, nimewai kuenda maonyesho ya sanaa Nilifurahi kuona kazi mbalimbali kama uchoraji na vinyago vya jadi. Ilikuwa na fasi nzuri ya kujifunza kuhusu tamaduni tofauti na ubunifu wawasanii. Maonyesho hayo yalinifanya kuthamini sanaa kama njia ya kueleza hisia na historia.

Kila siku mimi hunywa kahawa, mara nyingi ninayaandaa asubui, nikiechemsha kwa maji ya moto kabla ya kuanza shuguli zangu. Hua ninaongeza sukari kidogo ili isiwe chungu sana, na hua napenda sana kuiinywa nyumbani nikiwa nimetulia. Bila kahawa, hua nahisi mchovu na akili haiko makini kabisa.

Napenda waandishi wawili wa bitabu. Wa kwanza ni Ngugi Wathiong'o kwa kuwa kazi zake huwa zina nikumbusha umuhimu walugha na utamaduni wetu. Pia ni nampenda Chinua Achebe kwa sababu anandika kuhusu maisha halisi ya watu wa kiafrika kwa njia ya kuvutia na yenye maana. Vitabu vyao pia huwa huvutia na vinachochea fikra kuhusu historia na maisha ya kila siku.

Ndiyo kabisa huwa napenda kusikiliza redio kwa kuwa huwa unanisaidia kupumzika na kupata habari kwa urahisi. Mara nyingi huwa nasikiliza vipindi vya muziki na mazungumzo asubuhi au jioni. Redio huwa inanifanya nijisikie nimeunganishwa na watu wengine na matukio yanayoendelea.

Napenda kutembea kwenye bustani na maeneo ya wazi. Nikiwa katika maeneo haya, huwa napata hewa safi, utulivu wa mawazo na nafasi ya kupumzika vizuri. Kutembea huko, kunanifanya nijisikie huru, mwenye amani na kunisaidia kuondoa stress ninazo kuwa nazo ya siku nzima.

Mimi huwa nanywa takribani glasi tano za maji kila siku. Nikinywa maji huwa nabaki na afya nzuri na nahakikisha mwili unafanya kazi zake vizuri. Ngozi yangu hubaki safi na akili yangu makini na kunipa nguvu za kuendelea na shuguli za siku nzima. Pia huwa inanisaidia kuondoa uchovu na kudumisha ustawe wa jumla katika mwili.

Study muhimu kwa kazi yangu ni ushirikiano na mawasiliano mazuri. Hii hunisaidia kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kufanya kazi kwa ufanisi pamoja na wengine. Pia hunisaidia kushugulikia changamoto kwa urahisi na kuhakikisha kazi inakamilika kwa wakati. Kwa pamoja, study hizi hufanya kazi yangu iwe bora na yenye mafanikio.

Ndiyo kabisa, huwa ninanunua baadhi ya vitu kutumia simu. Kwa kuwa hii ni njia rahisi kufanya manunuzi popote nilipo na wakati wa wowote bila kusubiri. Hii ni njia ya haraka na salama hasa kwa vitu vidogo na vitu vya dharura. Kila mara, huwa nahakikisha kutumia kwa uangalifu ili kudhibiti matumizi yangu.

Ndio kabisa, nimewahi kununua tikiti za tukio, Hii ilinisaidia kuhudhuria hafla mbalimbali kama vile michezo na maonyesho ya sanaa. Kununua tikiti mapema, pia huhakikisha nimepata kiti kizuri na kuepuka msongamano wa siku ya tukio. Kununua tikiti, hunifanya nijisikie furaha na kushiriki kikamilifu kwenye matuki hayo.

Leo hali ya hewa ni nzuri sana, ni jua kali na angani kuna mawingu machache. Ninajisikia vizuri sana kuhusu joto, si kali sana wala sibaridi. Nimevaa rinda nyepesi ili nijisikie starehe na unyevu wa mwili. Napenda aina hii ya hali ya hewa kwa sababu hunipa nguvu na furaha ya nje. Katika hali ya hewa kama hii, ningependa kutembea nje na kufanya mazoezi kidogo ilikustareheka.

Huwa sipendi maua sana na sijawai kuwa na hamu ya kuyatunza au kuyavua kwa furaha. Huwa naona hayana faida kubwa kwangu. Badala yake, napendelea mimea na matunda ambayo yanaweza kunisaidia kwa njia tofauti. Pia harufu yao si nzuri sana kwa kuwa ni yenye nguvu sana na huwa yaumiza mapua yangu.

Kumbukumbu nzuri kabisa ninayo kumbuka kutoka utotoni ni wakati nikiwa na familia yangu shambani. Tulicheza, tukala matunda safi na kufurahia hewa safi ya asili. Kila siku ilikuwa siku ya furaha, kucheka na kushirikiana bila wasiwasi. Kumbukumbu hizi hunifanya nijisikie furaha na amani kila wakati ninapo zifikiria.

Rafiki yangu wakaribu zaidi nilikutana naye shuleni wakati tulikua tunasoma pamoja na kushirikiana mara nyingi. Tulianza urafiki kwa kusaidiana masomoni na badaye tukawa karibu sana. Mara nyingi huwa tunapenda kuzungumza, kucheka na kushirikiana mawazo kuhusu maisha. Kinachomfanya awe rafiki wa kweli ni uaminifu na kunielewa bila kunihukumu. Kwa ujumla na dhamani sana kwa sababu yupo nami wakati wa furaha na wakati wa changamoto.

Kwa ukuta wa chumba, huwa napendelea rangi ya kijivu kwa kuwa hunipa hisia ya utulivu na nafasi ya kupumzika vizuri. Rangi hii inafanya chumba kuonekana safi na ya kisasa na inaweza kuendana na rangi nyingi kwa urahisi. Kwa ujumla, rangi hii ya kijivu hunifanya nijisikie starehe na amani nikiwa ndani ya chumba.

Napenda mikutano midogo na yenye mpangilio mzuri. Mikutano ya aina hii hunipa na fasi ya kushiriki mawazo yangu bila kelele na usumbufu wa watu wengi. Inapokuwa na malengo wazi, mikutano hii ufanya muda utumike vizuri na kwa jumla napenda mikutano inayoheshimu muda na mawazo ya kila mtu.

Hua napenda sanaa ya aina mbili, kwanza napenda sanaa ya uchoraji, na pili napenda sanaa ya kisasa. Aina hii ya sanaa hunivutia kwa sababu huonyesha hisia na mawazo kwa njia ya ubunifu. Hunifanya pia kufikiria kwa kina na kuona mambo kwa mtazamo tofauti. Kwa ujumla sanaa hii hunipa msukumo na utulivu wa mawazo.

Mafanikio ninayothamini kazini ni kukamilisha kazi kwa wakati na kwa ubora. Hii hunipa furaha na kurithika na juhudi zangu. Nikikamilisha kazi kwa wakati, hunisaidia kujenga sifa nzuri na kuonyesha uaminifu yangu. Mafanikio haya hunifanya nijisikie study zangu zinathaminiwa na kunipa motisha zaidi kazini.

Nguvu zangu kazini ni ushirikiano, nidhamu na udhabiti. Hunisaidia kukamilisha majukumu yangu kwa wakati na kwa ufanisi. Pia, hunifanya niwe na ujasiri wa kushugulikia changamoto mbalimbali na hunisaidia kufanikisha kazi yangu kwa ubora na kuendeleza uaminifu kazini.

Zawadi nzure kabisa niliowai pokea, ni pete. Pete hii ilinipa furaha kwa sababu ilikuwa ni maana maalum kutoka kwa mtu niliedhamini sana. Kila nikiangalia pete hii, hunikumbusha kuhusu heshima, urafiki na upendo, rafiki yangu alikuwa nayo. Zawadi hii ilinifanya nijisikie dhamani na furaha isio ya kifani.

Huwa sisomi gazeti siku hizi kwa kuwa imepitwa na wakati. Kwa kawaida, kupata habari na burudani hupitia mtandao na radio. Hii hunisaidia kupata taarifa haraka na kwa urahisi bila kusoma karatasi. Hunisaidia pia kuokoa muda na nishati ya kila siku.

Zii, kwa sasa sina mnyama au ndege yeyote hapa nyumbani, lakini nimekua nikifikiria kuanza kufuga kuku wa kienyeji. Unajua tena, kuku ni deal fiti maana hata mayai yake ni biashara poa sana hapa mtaani. Ila pia, naona, wanakaa fiti sana, wanatulia na kupendezesha boma. Wewe je, uko na ndege wowote ama unapenda tu kuwaona wakipaa huko nje?

Mimi ni msee wa sneakers kabisa. Huwa napenda zile Air Force ama Jordan kwa sababu zinakaa fiti na nguo yoyote ile. Iwe ni jeans ama hata shorts. Unajua tena ukiwa mtaani lazima upige luku safi ndio ujisikie uko na confidence. Lakini kukiwa na joto, mimi hupiga tu raba fulani light ama open shoes nikiwa home.

Mimi siri yangu kubwa ni kutumia M-shwari kwa sababu mambo ya mtasa zingine ni ngumu, kwa hivyo nikipata kakitu nitatenga kiasi kwanza kabla sijaanza matumizi. Pia tukona kachama fulani na marafiki zangu ambapo kila mwisho wa mwezi, tunachanga pesa hiyo inanisaidia sana kuwa na nidhamu.

Kusema kweli, jukumu langu nilalopenda kabisa ni ile ya kutatua changamoto zinazotokea ghafla. Napenda sana wakati mambo yanakuwa magumu, halafu mimi pia ninaleta suluhu, huwa inanifanya nijihisi nikona maana sana kwa timu yangu. Pia napenda kusaidia wenzangu kwa sababu mimi ni msee wa watu na napenda kuona kila mtu anasonga mbele.

Zii kabisa, mimi sio mpishi mkuu sana, lakini nikizubaa jikoni maramoja moja, napenda sana kupika ugali na sukuma wiki ukiwa na mayai. Unajua hiyo ndio chakula changu chamta inayo okoa muda. Ila nikitaka kujibamba kabisa, mimi hujaribu kupika pilau au nyama choma nikiwa na marafiki zangu.

Kwa sasa nafanya kazi na timu ya mbali kabisa, huwa tunapatana sana kwenye Zoom ama Google Meet kupiga story ya kazi na kupanga maendeleo ya kundi letu. Unajua remote work ni poa sana kwa sababu inanipatia uhuru wa kufanya mambo yangu kutoka home, lakini wakati mwingine nakosa kule kuonana na machali live mtaani. Inabidi tu uwe na nidhamu ya hali ya juu ili mambo yasikwame.

La hasha, sijawai kabisa kufanya yoga, lakini huwa naona watu wakifanya kwenye mitandao na naona inakaa fiti sana kwa afya. Mimi mtaani huwa nimezoea zaidi kupiga tizi ya kawaida kama kukimbia na mazoezi ya nguvu. Lakini nasikia yoga inasaidia sana kutuliza akili na kufanya mwili uwe flexible kidogo, kitu wambacho ni muhumu sana katika hizi shughuli zetu za kila saa.

Mchana mimi mara nyingi hupiga tuka cornflakes na maziwa baridi, unajua maisha ya mtaa saa zingine ya yanakuwaga na mbio sana, sasa badala ya kupoteza muda mrefu kupika chakula kizito, cornflakes hunisaidia kumaliza njaa haraka na na nisonge mbele na kazi. Ni chakula chepesi lakini hunipatia nguvu ya kutosha kuendelea na mchana wangu.

Aa, kabisa kabisa, mimi napenda sana kusoma maoni mtandaoni. Kwanza pale kwenye comment section ndiyo mambo yote yanakuwaga. Maranyingi nikiona post yoyote, mimi huenda moja kwa moja kusoma maoni ya watu, kwa sababu hapo ndipo utapata vichekesho na maoni tofauti. Sazingine maoni husaidia kujua kama kitu ni legit ama ni scam, lakini maranyingi ni kwa ajili ya burudani tu.

Mimi ni msee Bad Boys kabisa naipenda sana kwa sababu ni action iliyochanganywa na comedy fulani ya kijanja. Yaani unacheka huku unajionea vitendo. Nakumbuka mara ya kwanza kuiona ilikuwa mtaani kwa mshikaji wangu na yeye ndiye alinipea hiyo story mpaka nikapata hamu ya kuicheki. Kusema kweli, Will Smith na Martin Lawrence ni machali wangu wanguvu sana kwenye hiyo movie. Naweza kuiona tena na tena bila kuchoka kwa sababu vybe yake, haitumiangi nguvu nyingi.

Zii, mimi si mpenzi wa samaki kabisa, unajua mambo ya kuanza kutoa mifupa kila saa inanichosha, naona ni kama kazi mingi sana wakati wa kudishi. Mimi ni msee wa nyama choma au kuku tu, hiyo ndiyo sosi inanielewa kabisa nikiwa mtaani. Lakini huwa nasikia wasee wakisema samaki ni afya, labda ni vile tu sijaipata ile imepikwa kwa njia itanibamba.

Napenda sana kukimbia na huwa najaribu kupiga mbio kiasi asubuhi na mapema ili kuchangamsha mwili kabla nianze mihangaiko ya siku. Unajua mtaani lazima uwe na stamina ndio uweze kupambana na hali yako. Inanisaidia pia kutoa stress na kuwa na akili safi. Lakini wakati mwingine uvivu ukibisha, mimi huamua tu kutembea polepole nikienjoy hewa safi.

Mimi kusema ukweli huwa natamani sana kujaribu ile mchezo wa skating. Huwa naona machali mtaani wakizunguka na zile viatu za magurudumu naona inakaa fiti sana na ni kama inaleta raha fulani hivi. Pia ningetaka kujaribu kuogelea kwa sababu nasikia ni mazoezi poa sana ya mwili nzima. Ingawa maji baridi huwa yananiogopesha kiasi. Ni vizuri kujaribu vitu vipya ndio maisha yawe na nakshi.

Kusema ukweli mimi simpenzi sana wakupanda milima naona ni kama kutafuta tu uchovu wabure na stamina yangu sa zingine haikubaliani na hiyo maneno. Mimi napendelea zaidi kutembea tu sehemu zenye mteremuko ama tu kutulia kando ya beach nikienjoy upepo. Labda siku moja nikijihisi niko na nguvu za ajabu, nitajaribu hata ule mlima mdogo nione.

Mimi hujaribu kufanya mambo madogo madogo lakini yenye maana. Kwa mfano, situpagi takataka ovyo ovyo barabarani. Kila wakati huwa natafuta bin ama naweka kwa mfuko mpaka nifike nyumbani. Pia nimepunguza sana matumizi ya plastiki. Badala yake natumia hizi ma eco-friendly bags nikienda shopping. Unajua kulinda mazingira ni jukumu la kila msee mtaani ili hewa iwe safi na mtaa upendeze.

Kusema ukweli mimi nathamini sana kazi ya walimu. Unajua wao ndio wanatujenga tangu tukiwa wadogo mpaka tunakuwa watu wazima. Bila wao, hakuna madaktari, mainjinia, wala wanasiasa yeyote. Ni kazi inayohitaji roho ya uvumilivu sana na upendo. Pia huwa nawaheshimu sana kwa wasee wa cleaning services mtaani bila wao mtaa ungekuwa haukaliki.

Mahusiano yangu na wazee wangu ni fiti sana. Tuko close kusema ukweli, ingawa saa zingine tunatofautiana ki mtazamo. Unajua tena mambo ya Generation Gap bado na waheshimu sana kama machifu wa boma. Mimi hupenda sana kukaa nao nipige story, maana wako na hekimo fulani ya kizamani ambayo inanisaidia sana kuelewa maisha ya mtaani.

Naam mimi ni mse wa Android kabisa. Napenda mfumo wake kwa sababu unanipatia uhuru wa kufanya mambo mengi, kuanzia customization mpaka kuhamisha mafiles kirahisi sana. Pia unajua simu za Android ziko na bei mbali mbali, kwa hivyo kila mtu anaweza kupata inayomfaa kulingana na mfuko wake. Lakini pia hua naelawa wasee wa iPhone interface yao iko smooth na kamera zao zinasafisha luku sana.

Napenda sana kulima bustani, ingawa sina shamba kubwa, mimi hutumia tu hizi mapots na magunia kupanda vitu kama sukumawiki, mchicha na pilipili hapo kando ya nyumba. Inaleta amani sana kuona kitu nimepanda kinamea na kukua kila siku.

Ndoto yangu kubwa ni kufanikiwa kimaisha kiasi kwamba naweza kusaidia watu wengi zaidi natamani sana kuwa na muradi wangu mkubwa ambao utatengeneza nafasi za kazi kwa vijana wenzangu ili kila msee aweze kupata riziki. Zaidi ya yote nataka kuwacha alama poa hapa mtaani ili watu wakumbuke kuwa mimi ni msee aliyekuwa na mchango chanya.

Mimi si mpenzi wa kupiga gumzo za siasa kabisa. Unajua mambo ya siasa saa zingine yanakuanga tu na vibe fulani ya kuvuruga amani na kupoteza muda mwingi kwa mabishano. Mimi napendelea zaidi tuongelee mambo ya maendeleo, biashara ama burudani inayojenga wasee badala ya kutugawanya.

Mimi hupenda sana kuwatia moyo machali zangu kwa kuwakumbusha kuwa kila hustle ina malipo yake na hakuna mwanzo mdogo. Mara nyingi, mimi huwapa sikio, yani nawatuliza na kuwasikiliza matatizo yao bila kuwahukumu. Mimi ni ule mse wa kushare ma vibes chana, kama nimeona mshikaji anapiga hatua fulani hata kama ni ndogo, mimi humpongeza sana ndio ajue tunatambua bidii yake.

Kusema ukweli, simu yangu ndio zanaa yangu kuu ya kila siku. Bila hiyo, harakati zote za mtaani zimesimama. Mara nyingi mimi hutumia WhatsApp, Instagram ama TikTok kwa ajili ya kuwasiliana na marafiki na ili kucheki mavibes na zo trend pale Instagram. Kwa upande wakazi na kutafuta maarifa, mimi hutumia Google na YouTube. Huko ndiko kila siri ya maisha inapatikana.

Lengolangu kuu kwa kazi yangu ni kuwa mtaalumu anayetambulika sana katika kila ninachofanya. Nataka kufikia kiwango ambacho naweza kutumia ujuzi wangu kuleta suluhisho za kweli kwenye mtaa yangu kwa vile kusaidia vijana wenzangu kupata maarifa mapya. Pia, ninalenga kupata maendeleo ya kifedha ambayo yatanifanya nijiweze na niweze kusaidia familia yangu.

Utotoni nilikuwa napenda sana kucheza inje na mabeshte wangu wa mtaa. Nakumbuka tulikuwa tunapenda sana kucheza mpira wa makaratasi ama mchezo kama bano. Nilikuwa na kaujuzi fulani wa kutengeneza magari ya waya na makopo ya soda. Hapo ndipo ubunifu wangu ulianzia kabla sijajua mambo ya teknolojia.

Mimi siwezi kosa kutoa mchango ama sadaka kila nikipata nafasi. Huwa naamini kuwa hata kile kidogo nilichonacho, nikishare na msee mwingine ambaye hana tunajenga mtaa imara zaidi. Mara nyingi mimi huchangia kwenye harambee za mtaani kusaidia mshikaji aliye na shida ya matibabu ama kutoa sadaka kulingana na imani yangu.

Nimewahi kushiriki mara kadhaa katika mashindano na kumbuka zamani nilikuwa na shiriki sana mashindano ya mbio na mpira wa mguu hapo mtaani. Pia hivi majuzi nimejaribu kushiriki mashindano fulani ya kidigitali ya kuonyesha ujuzi wa kompyuta. Hata kama huwa sishindi kila wakati kushiriki kuna nipea uzoefu ya kupambana na hali yako kimaisha.

Mimi ni ule mse wa kuamka na jua kabisa. Napenda ile hewa safi ya asubui na utulivu wa mtaa kabla kelele na vurugu hazijaanza. Ukiamuka mapema, unakuwa na muda murefu wa kupanga kazi zako na unajisikia uko na nguvu zaidi ya kuikabili siku. Ukichelewa kuamka, huwa unapoteza fursa nyingi sana maana dunia haimngoji mse anayelala mpaka saa nne.

Kusema ukweli, jambo la kwanza mimi hufanya kabisa ni kutuliza boli, nikishatulia mimi huangalia ni kitu gani cha muhimu zaidi, nikifanya hapo hapo kwanza kabla ya kuanza mambo mengine. Huwa sipindi kufanya kila kitu kwa mpigo maana nitaharibu, kwa hivyo mimi huchukua hatua moja baada ya nyingine kwa haraka lakini kwa umakini.

Mimi mara nyingi hufuatilia Citizen TV kwa sababu ya drama zao na habari ambazo kila msee mtaani anazungumzia. Saa zingine mimi ni mpenzi wa YouTube naiona kama TV yangu binafsi maana naweza kuchagua kile chochote nataka kuwuona wakati wowote.